Jiko ni chumba muhimu sana kwangu nyumbani. Na nadhani ni mahali ninapo penda zaidi kwa sababu kadhaa. Shughuli na kumbu kumbu. Kwanza, jiko sio tu mahali pa kupika. Ni kitovu cha shuguli na kumbuka nyakati nyingi za kufurahisha na familia yangu hapo. Kwa mfano, mama alikuwa akifundisha dada yangu mdogo, jinsi ya kutengeneza chapati na kwa kweli ilikuwa ni fujo lakini ya kufurahisha sana. Harufu ya viungo na kicheko cha familia ni kumbukumbu nzuri sana. Ninapokuwa jikoni nadhani nina hisia ya ubunifu na kuridhika. Kupika ni kama sanaa kwangu na ninapenda kujaribu mapishi mapya na kuona familia yangu ikifurahia chakula ninacho tayarisha. Pia mimi huenda jikoni usiku wa manane kunywa kikombe cha chai moto na kweli ninafurahia utulivu wa mahali hapo ni kama mahali pa amani ambapo naweza kutulia na kufikiria. Kwa hivyo jikoni zaidi ya chumba tu ni mahali pa upendo kumbukumbu na nadhani amani.

Nina michakato bwazi sana ya kupata msaada na nadhani huanza na mwenzangu. Kwanza nikikwama kwenye tatizo, mimi humwendea mwanzangu wa kiwango sawa naamini katika nguvu ya ushirikiano wakaribu. Nakumbuka niliwahi kukutana na tatizo la msimbo mgumu sana. Na kwa kweli, baada ya kulichambua na mwenzangu, tulitatua ndani ya dakika chache tu, jambo ambalo lingechukua masaa peke yangu. Ikitokea nadhani, sisi zote wawili hatuwezi kulitatua, hapo ndipo tunapo mfuata, msimamizi wetu, mfanyikazi mzoefu zaidi. Mchakato wangu wakufikiri ni kwamba sipendi kupoteza muda mwingi sana kabla ya kuomba msaada wa ngazi ya juu. Na kumbuka maramoja, msimamizi wetu alitupatia suluhisho la haraka sana ambalo halikuwa kwenye akili zetu kabisa. Kwa hivyo, kwa ufupi, mimi huanza na mwenzangu na kisha ikibidi, upanda ngazi.

Mimi hupenda sana tishati zenye picha. Tishati zenye picha ni zaidi ya nguo tu ni kama turubai tupu ambapo mtu anaweza kuonyesha utambulisho wake ladha na imani zake bila kusema neno. Mimi binafsi nadhani napenda sana kuziona kwa sababu zinanifanya nielewe haraka kidogo utu wa mtu. Zina historia ndefu kama njia ya kuwasilisha ujumbe wakisasa au kijamii. Nakumbuka jinsi wanajeshi wa vita kuu ya pili ya dunia, walivyo zipamba kwa nembo za vitengo vyao na kwa kweli jinsi harakati za haki za wanawake zilivyotumia tishati zenye ujumbe kama the 'future is female'. Hisia za kuvaa tishati zenye picha unayoipenda ni nzuri sana, inaweza kuongeza, kujiamini, au kukufanya uhisi umeunganishwa na kundi fulani la watu wanaopenda muziki au filamu kama wewe.

Kwa kweli, naweza kumzungumzia rafiki yangu anaye miliki gym mbili na jinsi anabadilisha maisha ya watu. Rafiki yangu anayeitwa Alex, anamiliki gym mbili nzuri sana hapa mjini. Si tu majengo, bali ni vituo vya afya na mabadiliko halisi. Jambo ambalo linanisisimua zaidi, ni jinsi anavyo tumia gyms hizo kubadilisha maisha ya watu. Hii huamini sana katika maisha yenye afya na nadhani anahamasisha kila mtu anayeingia mlangoni. Nakumbuka kulikuwa na mteja mmoja ambaye alikuwa na uzito kupita kiasi na kwa kweli hakuwa na matumaini kabisa. Alex alimchukua chini ya uangalizi wake na kumpa mpango wa mazoezi na lishe bora. Baada ya mwaka moja tu, yule mteja alipungua uzito na kuwa na furaha tele, ni kama alimpa maisha mapya. Mimi huona, jinsi anavyo ishi, anacho kihubiri na hio inatia moyo sana. Ni mfano bora, wa jinsi biashara inaweza kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii, na ndio, naweza shiriki biashara na rafiki yangu.

Kwa kweli, sipendi kabisa kutembea kwa miguu. Nje, nadhani hasa kutokana na hali mbaya mazingira. Kwanza nadhani kutembea juani ni changamoto kubwa, jua linakuwa kali sana na kwa kweli barabara zenye vumbi husababisha miguu na mwili wote kuwa mchafu haraka sana. Mvua na matope. Hali inakuwa mbaya zaidi mvua inaponyesha. Badala ya vumbi, tunakubaliwa na matope kila mahali ambayo hufanya kutembea kuwa kigumu na kuchafulia mtu nguo. Lengo langu kuu, ni kupata gari langu mwenyewe, ninampango wa kutumia gari kwa usafiri na kisha kwa ajili ya faida za kiafya. Nitakuwa nikitembea tu kwenye mashine ya kukimbia, yaani treadmill, ndani ya gym, ambapo hali ya hewa ni nzuri na nadhani mazingira ni safi. Kwa hivyo, mimi hupendelea sana mazingira ya ndani ya gym kwa kutembelea kuliko changamoto za nje.

Mimi hufuatilia nipashe ambayo ni kipindi cha habari, cha kiswahili, cha Citizen TV, kinachorushwa kila jioni. Kipindi hiki, hunipa ufahamu wa kina kuhusu matokeo ya kitaifa na kimataifa. Nadhani hurushwa jumatatu, hadi ijumaa jioni. Ni muhimu sana kwangu kujua nini kinaendelea nchini Kenya na duniani kote. Pia, ninafurahia sana kipindi cha JK Live. Kinachoongozwa na Jeff Koynange, ambacho hurusha mahojiano muhimu kuhusu maswala ya sasa na wageni maarufu. Kwa hivyo, kupitia vipindi hivi, mimi hupata habari na kwa kweli uelewa wa kina kuhusu ulimwengu unaonizunguka.

Mimi huenda mahali pa ibada sana siku za jumapili. Nadhani ingawa wakati mwingine ninaenda jumatano jioni. Mimi huamini sana kwa kweli katika kutenga siku moja maalum kwa ajili ya ibada. Jumapili ni siku yangu ya kuenda kanisani. Nakumbuka nikiwa mdogo ilikuwa lazima tusafishe viatu na kuvaa nguo safi za kanisa mapema asubuhi. Hisia ya kuanza wiki na baraka ni nzuri sana nathani. Wakati mwingine, ninapokuwa na shughuli nyingi jumapili nimesafiri. Mimi hujaribu sana kuenda ibada ya katikati ya wiki, jumatano jioni. Huduma za jumatano jioni ni fupi na ni kama recharge ndogo katika katikati ya wiki. Yenye shughuli nyingi. Nakumbuka mara moja nilipo kuwa nimechoka sana lakini nilienda ibada ya jumatano na nathani ilinipa nguvu mpya. Kwa hivyo mimi hupenda jumapili lakini jumatano jioni ni chaguo langu la pili.

Naam, mimi hufurahia sana kujaribu teknolojia mpya ni jambo la kusisimua sana. Kila wakati ninapojaribu kitu kipya nadhani nahisi kama nimegundua ulimwengo mpya. Ni kama kufungua mlango wa uwezekano usio na kikomo. Teknolojia mpya mara nyingi husaidia kuboresha jinsi tunavyofanya mambo. Na kufanya maisha kuwa rahisi na yenye ufanisi zaidi. Kwa kweli, ni jambo la kushangaza sana kuona jinsi teknolojia inavyoendelea haraka na nini kinaweza kufanywa sasa ambacho hakikuweza kufanywa zamani. Kwa hivyo, mimi hupenda sana mchakato wa kujifunza na kukua na teknolojia mpya.

Motisha yangu kazini, huletwa na heshima na kazi bora. Kufanya kazi bora, husaidia kujenga sifa ya kuaminika na kwa kweli uwezo. Watu huanza kukuona kama mtaalumu, wa fani yako na mtu wanayeweza kumtegemea. Kupanda vyeo ofisini, nathani ni matokeo ya moja kwa moja ya kazi bora. Unapofanya kazi vizuri, msimamizi wako hukuona na anakupa fursa zaidi na majukumu mapya ambayo husababisha kupandishwa cheo. Hisia ya heshima inayotokana na mafanikio na kupanda vyeo inaleta kujiamini zaidi na kwa kweli kuridhika kibinafsi. Inakufanya unahisi unathaminiwa. Kwa hivyo, heshima na mafanikio kazini huenda sambamba na ni muhimu sana kwa maisha ya kitaaluma na nadhani hata ya kibinafsi.

Mahali ninapopenda kuwa ni mazingira ya asili. Mimi binafsi napenda sana kuwa mahali pa asili ambapo kuna utulivu mwingi na amani tele. Hisia za kuwa katika maeneo kama haya zinanipa furaha kubwa kwa kweli. Hisia ya kuunganishwa na asili ni kama kurejesha nguvu kujisikia mpya tena. Kwa hivyo, napenda sana maeno ya asili yenye utulivu kwa sababu ya uzuri wake na amani ya akili inayopatika na huko.

Mimi hupenda kuandika kwa sababu inanipa utulivu na muda wakutosha wakufikiria. Tofauti na kuongea ambapo majibu yanahitajika haraka. Kwa kweli, kuandika kuna niruhusisha, kuchagua maneno sahihi na kupanga mawazo yangu vizuri kabla ya kuwasilisha. Nakumbuka niliwai kuandika barua ndefu sana kwa mpenzi wangu badala ya kumpigia simu. Nilihisi ninaweza kueleza hisia zangu kwa kina zaidi kupitia maandishi na kwa kweli ilifanya ujumbe wangu uwe na nguvu zaidi na ueleweke. Pia, nadhani ninaamini kuandika ni ufanisi zaidi katika mazingira ya kazi hasa kwa mambo magumu au maelekezo marefu kwa sababu watu wanaweza kusoma tena na tena. Kwa hivyo, napenda kuandika zaidi kwa sababu ya utulivu, uwezo wakujieleza vizuri na ufanisi.

Upendo wangu kwa samaki ni wakipeke sana. Ni zaidi ya chakula tu. Ni chanzo kikuu cha proteini na asidi ya mafuta ya omega tatu. Ambayo ni nzuri sana kwa afya ya moyo na ubongo wangu. Kuna njia nyingi na tofauti za kuandaa samaki. Na kila moja inautamu wake wakipeke. Njia maarufu sana ambapo samaki hukolezwa viungo kisha kukaangwa hadi awe na rangi nzuri. Ya dhahabu na crispy, njia nyingine ni samaki wakupaka, hii ni njia ya kienyeji ya pwani ambapo samaki huokwa au kuchomwa kisha kupakwa mchuzi mzito watui la nazi lenye viungo kama kitunguu, saumu, tangawizi na ndimu. Mchuzi au supu, pia naweza kupika mchuzi wa samaki mwepesi au mzito au supu ya samaki ambayo ni rahisi na inatoa latha ya asilia. Njia nyingine ni kuoka samaki mzima au vipande vyake kwenye oveni ambayo ni njia safi na yenye afia zaidi bila mafuta mengi. Kwa hivyo, napenda sana kujaribu njia mbalimbali za undaji ili kufurahia latha na faida zake zote.

Harufu ya waridi ni ya kipekee sana. Ina mchanganyiko wa utamu na hisia ya asili ambayo hunipa amani ya ajabu na furaha. Mchakato wangu wa kufikiri kurejea utotoni nakumbuka nyanya yangu alikuwa na bustani kubwa ya waridi. Kila asubuhi, harufu hiyo ilikuwa ikijaza hewa. Nilipenda sana kukaa pale na ilinifanya nihisi niko salama na nimefurahia sana. Hisia ninazopata, ninapopata harufu hiyo sasa ni kuridhika na nostalgia. Ni kama kurudi nyumbani. Harufu ya waridi, siyo tu harufu nzuri. Bali ni uzoefu wa hisia na nadhani kumbukumbu nzuri sana.